Kwa maoni yangu, sera muhimu sana katika kampuni ni sera ya kuheshimiana na usawa kazini. Sera hii inahakikisha kila mfanyikazi anatendwa kwa haki bila kujali jinsia dini au nafsi yake kazini sera hii.